Hapo awali nimesha tayari kufikiria kuanzisha biashara yangu lakini vile vile kuna changamoto nyingi sana kwa kuanzisha biashara kwa sababu unapokuwa huna pesa za kuanza kuanzisha biashara. Mara nyingi utakuwa umekutanana na changamoto mingi sana ambazo zina kuzuia kabisa kuanza kusimamisha biashara yako kama vile ungeliweza kufanya.

Ya kwa kweli kuhusu ni vipi nasomea ama nasomea wapi habari za mtandaoni siku hizi kumekuwa habari nyingi sana ambazo ni habari potevu Lakini mtandao kama vile X ama Facebook na vile vile hata vile mtandao wa RFE Ndiyo kwenye mtu unaweza kuangalia kama vile habari nyingi sana Hata vile vile BBC Izo ni mitandao ambazo unaweza kuangalia habari ambazo sio habari potefu.

Kwa kweli, mimi kwa upande wangu, hakuna kazi za nyumbani ambazo ninazochukia kwa sababu ni muhimu sana kufanya kazi za nyumbani ili kuweza kuwa mtu ambaye una usafi sana kabisa endapo una wageni ama marafiki wawezi kabisa kukubali na kujua ya kwamba wewe ni mtu msafi sana na unazingatia zaidi sana mazingira yako.

Ndiyo, mara kwa mara napenda kupiga picha Zaidi sana picha ambazo napendelea ni picha ambazo nimepiga na familia yangu ama nimeweza kutembelea eneo mbalimbali na kupiga picha.

Ya ndiyo kabisa, iyo wakati ambapo nafanya kazi ni usiku wa manane Apo kabisa kama niliweza kulala mchana na nikafanikiwa kupata mda zaidi nafanya kazi usiku wa manane ili kazi iweze kufanyika vizuri Lakini inalingana na kazi ambazo nimeweza kupewa.

Mimi ni na kumbu kumbu nyingi sana kabisa za utotoni pale ambapo niliweza kucheza mpira na marafiki zangu Niliweza vile vile kufanya michezo mbali mbali kwenye shule Ilikuwa ni kumbu kumbu kabisa za muhimu sana ambapo ninapo kumbuka hivyo Najisikia kabisa ni mtu ambaye ameweza kupitia mambo mengi katika siku zilizo pita.

Kwa kweli mimi napenda mikutano ambayo inahusu kuunganisha u watu hata vile vile mikutano ya kuleta amani ama mikutano ya kuleta ajira kwa vijana hiyo ni mikutano muhimu ambayo mimi napendelea zaidi sana kabisa.

Kwa kweli kinacho nifanya mimi ni cheke, kuna aina nyingi sana ya mada ambayo inaweza kunifanya mimi ni cheke, kama vile vipindi mbali mbali vya kuchekesha kwa TV ni muhimu sana.

Jambo muhimu kwangu kuhusu dini ni jambo ambalo linalo zaidi sana zingatia amri za Mungu na vile vile kutuepusha kutenda dhambi.

Kwa upande wangu mimi, natumia kompyuta kwa ajili ya kuweza kufanya kazi, hata vile vile kuweza kufanya miradi mbali mbali ambayo ninayo kwa upande wangu mimi. Na ni muhimu sana kutumia kompyuta ili kuweza kujiunganisha hata vile vile na wengine kama vile marafiki wakafanya kazi wenzako na mambo mengine mengi sana zaidi.

Mimi napendelea sana kunywa chai na hii mara kwa mara inaweza kuwa ni asubui mapema kwa sababu kwa utamaduni wetu sisi ni asubui ndiyo mtu unaweza kuchukua chai ukakunywa.

Malengo kwa kazi yangu ni yale malengo ambayo yanasaidia sana zaidi kampuni kusonga mbele. Malengo ambayo yataweza kujua namna gani kampuni itaweza kufanikiwa na kuwa hata vile vile na budget ambayo ni muhimu sana.

Ndiyo, mimi naifadhi kitu cha thamani sana na zaidi sana ni kama vile miradi yangu ambayo napangilia kuanzia mwaka wa 20-26. Mimi nitaweza kuangalia miradi yangu ili iweze kusonga mbele na niweze kufanikiwa katika hiyo miradi na ndiyo kitu cha thamani ambacho Mimi naweza kusema ninacho.

Ndiyo, kwa upande wangu mimi napenda kuzungumza kuhusu siasa na vile vile niliweza kusomea katika chuo mambo ambayo yanahusu siasa. Siasa kutoka Marekani, Afrika, Asia hata vile Europa niliweza vile vile kusomea mambo mbalimbali ambayo yanazingatia siasa.

Kuna mahali mengi sana ya historia ambapo mimi ningelipenda niweze kutembelea kama vile vile maeneo ambayo imeweza kuhifadhi historia ya ki Afrika hiyo ni maeneo ambayo mimi napenda zaidi sana kutembelea na hata vile vile kama vile majengo hayo ya dhamani sana ambayo yanatukumbusha enzi zile za zamani vile ndugu zetu wa zamani ama wazazi wetu waliweza kuwa wakiishi.

Kwa upande wangu mimi usiku kabla ya kulala, mimi najihusisha sana na kufanya maombi vile vile na kufikiria ni nini ambacho nitaweza kupangilia kwa kesho, hili niweze kupangilia vizuri na niweze kukifanya vizuri.

Kwa kweli kuna sifa mbali mbali ambazo zinaweza kuonesha kiongozi ni yupi kama vile sifa ambazo zinazo onesha kiongozi ni mtu ambaye anaheshimika na kiongozi ni mtu ambaye anaheshimu wengine na kiongozi ni mtu ambaye anaongoza vizuri kabisa anapokuwa mbele kama vile ya wafanyakazi ama watu wengine ambao anaowaongoza.

Ndiyo, mimi napenda kusafiri na ramani ya GPS na zaidi sana uenda ninapohitaji kuweza kusafiri na gari ama taxi. Hiyo ni muhimu sana kutumia GPS ili iweze kukuelekeza vizuri mahali ambapo unapo kwenda na uweze kufika bila kupotea eneo ambalo unalitafuta.

Kwa kweli mimi kwa ndoto zangu, ningelipenda kuwa na uwezo wakuendesha ndege na hata vile vile uwezo wakuweza kufanya program mbalimbali kwa kupitia kompyuta kama vile applications ambazo zinaweza kusaidia kwa siku za mbele, na hata vile vile kuna hiyo ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo Blockchain, hizo ni ambazo ni moja ya uwezo ambayo ningelipenda kwa upande wangu mimi niweze kufahamu na kujua vile vile, kwa sababu siku ambazo ziku mbele sana hizo ni siku ambazo zitakuwa zinajihusisha na mambo ya blockchain vile vile mambo ambayo inahusu hiyo ambayo tunaita cryptocurrency Iyo ni mambo muhimu sana kwa siku ambazo zitakuwa ni siku za mbele kwa watoto wetu kuweza kufahamu. Alafu kwa mimi ningelipenda kuwa na uwezo huu ili niweze kuachia Watoto wangu ama ata vile vile watoto wa watoto wangu kwa siku za mbele.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni mtandaoni, na zaidi hapo ambapo kuna mada mbali mbali ambayo inanifurahisha kama vile mada inayohusu siasa, mada inayohusu uchumi ndani ya Afrika, katika maeneo mbali mbali, inchi mbali mbali kama vile France, kama vile Belgium na vile vile inchi zinginezo ambazo zina maoni mbalimbali kuhusu utamaduni mbalimbali hata vile vile na siasa kama vile tumetoka kuona hii mada ambayo kwa sasa ni mada ambayo imeweza kuamsha dunia yote nzima hapo ambapo serikali ya Amerika ama Marekani imeweza kuingilia Venezuela na kumchukua vile vile raisi wa huko Venezuela na kumpeleka ndani ya magereza huko Marekani. Hiyo ni mada ambayo kwa sasa inatrend na ni mada ambayo kila mtu anachangia na kuleta maoni yake kuhusu mambo hayo. Nadhani ya kwamba ni muhimu sana kujua kuhusu siasa, utamaduni na uchumi zaidi sana.

Ninapokuwa hapa Afrika, mimi natumia njia ya kusafiri kama vile gari, ama kutumia vile vile baiskeli, ama vile vile unaweza kutumia hiyo ambayo tunaita boda, ndiyo, ndiyo hizo ambazo mimi natumia. Lakini nikiwa hizo inchi za magharibi kama vile urusi Natumia sana zaidi njia ya gari ya moshi ili uweze kunisafirisha kwa haraka sana zaidi na niweze kufikia eneo ambalo ninalo kwenda kwa haraka.

Kama vile inavyo sema kwa afya yako ni vizuri sana kuweza kuangalia afya yako Kwa upande wangu mimi naenda hata vile vile hospitalini hata mara 3 ama mara 4 kwa miezi misita Ili kuangalia afya yangu iko namna gani na ni muhimu sana kabisa kuzingatia hiyo.

Kwangu mimi najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuweza kuongea nao na kuweza kujua ni nini ambayo tunaweza kujadili ambayo inahusiana zaidi sana na kazi zetu na ikiwa kuna matatizo tuweze kujua namna gani ya kuweza kuyatatua.

Kwa kweli mimi majira ambayo mimi ninayopenda sana zaidi ni ambayo haina joto nyingi ama mvua kali na hapo kabisa ninapendelea kufanya mambo mengi sana zaidi kikazi ambayo ni muhimu na ambayo inasaidia katika kukuza miradi yangu. Iyo ni muhimu sana kabisa.

Ndiyo, mimi nasoma gazeti na kwa kweli gazeti ya ambazo mimi nasoma ni zile gazeti ya ambazo zinazungumzia sana zaidi kuhusu mtaa mambo ambayo yanapatikana ndani ya mtaa Hata vile vile gazeti ya ambazo zinahusu utamaduni na vile vile ajira kwa vijana hizo ni gazeti ambazo mimi kwa upande wangu napenda sana kuzisoma.

Rangi ambayo mimi ni nayo ipenda ni rangi nyeupe na vile vile rangi ya kijani. Na nina pendelea kuona hizo rangi zaidi sana nyumbani kwangu ama nikitembelea marafiki, nyumbani kwao, hata vile vile masokoni vile vile naweza kuona hizo rangi mbali mbali.

Ndio, hiyo swali ambayo umeweza kuuliza nadhani ni muhimu sana kujitenga hata kwa siku moja na vifaa vya kiteknolojia ama vya kielektroniki Kwa sababu inasaidia sana zaidi sana pale ambapo unapo hitaji maombi kuomba kuhusu wewe binafsi ama kuhusu wewe na familia yako kuwa na uhusiano na mungu hiyo inahitaji sana kujiepusha na vitu ambavyo vinaweza kukuzuia kukuwa na huo uhusiano pamoja na mungu Ndiyo maana ni muhimu sana unaeza hata kuchukua siku moja ya kueza kujiepusha na hivyo vifaa vya kiteknolojia ama kielektro.

Kama mimi ni mmoja wa wale ambao wataweza kusimulia wakati wa mkutano na jiandaa vizuri kabisa kwa kuweza kujuwa ni nini ambayo nitakayo nena wakati wa mkutano huo na vile vile ni mavazi gani ambayo naweza kuvaa ili niweze kujitokeleza mbele ya watu wote ambao watakao kuwa kwa mkutano huo na vile vile kuongea kama vile inavyo faa katika mada inayohusu huo mkutano.

Ndio, mimi napendelea sana kuimba, lakini ni hiyo kuimba tu ya kawaida kama vile ninaona wengine wanaimba Lakini nilipokuwa mdogo sana, nilikuwa nikipendelea, kuziusisha na kwaya mbali mbali kwenye kanisa, na hiyo ilikuwa ni muhimu sana kwangu ili kujua watu unaimba namna gani ni sauti gani unaweza kutumia, kuimba vile vile na mwenendo wa kuimba, hayo mambo yote tu nilikuwa nikijua pale ambapo nilikuwa ningali mtoto mdogo Lakini kwa sasa kuimba imekuwa changamoto kwa sababu nimeshakuwa mtu mzima na nina mambo mengi sana ambayo yananifanya nisiweze kushughulika na kuimba.

Ndiyo nimewai kujifunza kupiga gitaa pale ambapo nilikuwa katika kidato cha ine Nilijifunza kabisa kupiga gitaa lakini sikuweza kuendelesha kwa sababu nilikuwa na mambo mengi kama vile kuweza kumaliza shule, ndiyo ilikuwa mambo ya msingi kwangu sana zaidi lakini hata vile vile naweza kukumbuka hayo mambo ambayo niliweza kujifunza kuhusu hiyo gitaa.

Ndio nina miradi mengi sana ambayo ningeliweza kupenda niweze kukamilisha kama vile ndoto zangu katika siku ambazo zinazokuja. Hiyo miradi kabisa ni ya msingi na inaweza kusaidia siyo mimi peke yangu, familia, inchi zima, hata tukienda mbali sana zaidi inaweza hata kusaidia Afrika.

Wakati wa furaha kwangu hujifuraisha mimi na zaidi sana ni vile ninapoimba ama kucheza, ninapozungumza na familia yangu, mtoto wangu, vile vile na kushiriki na mke wangu hapo ndipo ninapokuta, ninafurahii sana.

Nilipokuwa mdogo sana, nilikuwa nikipendelea kuandika kwa mkono, lakini siku hizi napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu teknolojia imesha songa mbele, Lakini kama kuna vitu ambavyo vinafaa kwangu mimi Mara nyingine naweza kuandika hata kwa mkono, ni muhimu pia kwa sababu ukiweza kuandika na kuweka maandishi ambayo umeandika kwa mkono nayo vile vile inasaidia zaidi sana ikiwa kama vile ni document muhimu ama hati muhimu, ni vyema sana unaweza kuandika kwa mkono.

Kwa upande wangu mimi kufikia wapi katika kazi yako Mimi nataka kufikia katika kazi zangu malengo mbali mbali ambayo ni ya muhimu kwangu kunisaidia kusonga mbele na kusaidia vile vile kupata ajira ambazo zinaeza kuwa ni ajira muhimu kwangu mimi kwa familia yangu hata vile vile kwa marafiki ndo maana napangilia katika kazi zangu nifanye miradi ambayo ni miradi muhimu kwangu mimi na hata vile vile kwa jamii itakuwa ni muhimu sana kabisa kufanikiwa katika miradi hiyo na kuweza kusonga mbele.

Kwa upande wangu mimi, napenda kulala mapema kwa sababu ikiwa sina kazi hizo ambazo naweza kufanya usiku kulala mapema ni vyema ili kuweza kujiandaa kama vile kesho wa asubuhi uweze kuamka ukiwa na nguvu na vile vile uweze kuamka ukijipangilia namna gani unaweza kuenda kazini ama unaweza kufanya kazi ukiwa umekua una afya njema umepata usingizi mnono kabisa.

Ndiyo, mimi napenda hadithi da ajabu na vile vile hadithi dhile ambazo ni hadithi da zamani kwa sababu unapo simulia hadithi ama umeambiwa, umesimuliwa hadithi ni muhimu sana ili uweze kutambua Ninini ili ambayo watu wathamani Waluweza kuwa wakifanya Waluweza kuwa wakishiriki Waluweza kuwa wakitenda na inasaidia sana ili uweze kujipanga vema katika nyakati hizi za sasa ama zile ambazo zitakazo kuja na kujua utamaduni wa hadithi katika dini mbalimbali ama katika makabila mbalimbali.

Dio, kwa upande wangu mimi natowa sadaka au michango zaidi sana ikiwa inahusu kanisani kama vile michango ya majengo ni muhimu sana zaidi ama sadaka ili kusaidia kanisa la mungu liweze kusonga mbele na vile vile kuweza kushiriki kwa uwezekano wa kanisa kuwa ni kanisa ambalo linahitaji kujengwa vizuri kupitia michango ya wakristo wote ama wanachama wa kanisa hilo ama dini hiyo.

Kwa upande wangu mimi situmi sana video kwa mawasiliano lakini natumia audio kama vile naweza kumpigia mtu simu kupitia njia ya WhatsApp ama vile vile kwa Instagram ama Facebook kwa mawasiliano hiyo isiyokuwa ya video video naweza kutumia ikiwa nina mkutano na marafiki ama vile vile wafanya kazi wenzangu katika kazi na inabidi kutumia video kama kutakuwa mazungumzo ambayo kwa upande wangu mimi nahitaji na kwa huo upande natumia kama vile Zoom ama natumia Google Meet, hiyo ni ya moja ya ma-application ambazo natumia ili niweze kutumia video kwa ajili ya mawasiliano.

Mimi napenda kuendesha baskeli lakini zaidi sana nilikuwa nikipenda kuendesha baskeli wakati nilikuwa ningali mtoto mdogo hapo niliweza kujifunza sana kabisa baskeli lakini hivi nimeweza kuwacha situmii sana baskeli lakini naipenda sana baskeli kwa kweli naipenda.

Kwa upande wangu mimi, yote napenda kula. Napenda kula wali, ikiwemo pamoja na nyama ama samaki, hata vile vile na ugali. Napenda kula ugali ukisindikizwa na mboga mbali mbali ama vile vile hiyo ambayo tunaita kachumbari. Ni vema sana kabisa kutumia hiyo kachumbari na ugali na nyama inakua ni tamu sana kabisa.

Mazingira ambayo mimi nayapendelea ya kazi ni hayo mazingira ambayo yananisaidia kufanya kazi vyema tena kufanya kazi vizuri kama vile inavyohitajika na ni hiyo mazingira ambayo iko safi sana kabisa hainizui kufanya kazi na nikifanya kazi kazi inaendeka vizuri bila tatizo yoyote. Hiyo ni mazingira ambayo ni muhimu kwangu na naipenda sana zaidi ili iweze kunisaidia kuboresha kazi vizuri sana kama vile inavyohitajika.

Kwa upande wangu mimi nawakarebisha wafanyakazi wapya kwa kuwaonyesha maeneo mbali mbali ya kampuni kama vile kuwaonyesha eneo ya mkurugenzi wa kampuni Kuwaonesha vile vile maeneo ama maofisi mbali mbali ama mahali ambapo wao wenyewe wafanyakazi wapya wanaweza kufanyia kazi.

Mimi napenda miziki mbalimbali, na vile vile zaidi sana mziki ya utamaduni wa kiafrika Kuna hiyo ambayo tunaita Afro music ama Afro Congo Iyo ni music ambayo ninapendelea sana zaidi kama vile music ya wasanii akina Diamond, akina Enos B, akina Fali Ipupa Iyo music ambayo inaitwa, rhumba na vile vile miziki ya bongo na hayo naipendelea sana zaidi Kuna hata mziki ya reggae kama iyo ambayo msanii aliyetutangulia mapema, ambaye anaituwa Lucky Dube, aliweza kuimba na hata vile Bob Marley hiyo ni moja ya music ambazo napendelea kuimba na kusikiliza sana zaidi Ninaposikia hiyo mziki na utamaduni mbali mbali kwa kweli inasaidia kwa sababu kuna hiyo kati ya hizo mziki ambazo ni mziki za kujenga na kuleta ushauri kwa vijana hata kwa watu wakubwa.

Kwa upande wangu mimi maranyingi, kitu ambacho nakula ama chakula ambacho nakula asubuhi ni mkate na chai ndivyo ambavyo napendelea kunywa ama uji ndivyo ambavyo napendelea kula na kunywa asubuhi Kwa sababu ni muhimu sana na nimezoea tu kufanya hivyo nikiwa bado ningali mtoto mdogo na hiyo imekuwa kama ni tabia ya kufanya hivyo kila asubuhi.

Mimi kuhusu shirika langu, napenda sana mazungumzo, napenda hata vile vile mawasiliano, hata vile vile napenda kushirikia na wanachama ama wanamemba wa shirika ili tuweze kujua namna gani tunaweza kusonga mbele na ikiwa kuna matatizo mbali mbali tuweze kujua namna gani tunaweza kutatua hayo matatizo tukiwa pamoja, tukichangia mada na kutoa maoni mbali mbali kati yetu sisi wenyewe.

Mimi, mimi sipendi kuvaa kofia siyo katika utamaduni wangu ama mavazi ambayo ninayopendelea kuvaa ikiwemo kofia. Mimi kabisa kwa upande wangu mimi sipendelei kuvaa kofia.

Kwa kweli tabia za watu ambazo zinazonichukiza sana zaidi ni watu kuwa na tabia mbaya wale watu ambao wanapendelea sana kuwasengenya wengine, kuwanena wengine vibaya ama hata vile vile kuwa na hiyo tabia ambayo haifuraishi katika jamii Sio kabisa vema na hiyo ni moja ambapo ya tabia ambazo zinanichukiza sana zaidi sana kuwasengenya wengine na kuwaonea wengine vile.

Katika vinywaji ambavyo kwa upande wangu mimi napendelea vya baridi ni vinywaji kama vile juice ambayo ina matunda mbali mbali inayochanganya kama vile marakucha hata vile vile machungwa. Hiyo ni moja ya matunda ambayo napendelea ikiwa ni vinywaji vya baridi Lakini vile vile napendelea vile vile wakati wa joto kunywa maji ya baridi.

Ndiyo kwangu mimi napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni lakini inatokana na vyombo vya habari vile ambavyo vinavyotoa habari ambayo ni sahihi kwa sababu ukitembea mtandaoni kuna habari nyingi sana ambazo ni habari potefu alafu inabidi kwako wewe kuchunguza vizuri ama kuangalia hizo kanali ambazo ni nzuri sana zinazotoa habari ambazo ni habari sahihi kuhusu siasa utamaduni na mada mengine mbali mbali.

Mimi ninaboresha mchakato ya kazi kwa kupangilia vyema na kujua ni mambo gani ambayo ni muhimu ama ambayo iko sahihi ni mpango gani ambayo naweza kuanzilia na kumaliza ili kuweza kufanya kazi kwangu mimi iwe rahisi tena iwe vizuri sana Wakati ambapo ninapopangilia mchakato mbali mbali.

Ndiyo mimi napenda kula samaki kama vile nilueza kusema apo awali na pendelea kula samaki na samaki ni moja ya vyakula ambavyo kwangu mimi Naona vinakua na hiyo vitamin ambayo inahitajika katika mwili Lakini sio samaki tu Hata samaki kiwa ikisindikizwa na kachumbari ya mambo mbogamboga na ugali ni vizuri sana kabisa.

Kwa kuwatia moyo wenzangu zaidi sana pale ambapo wanapokuwa katika matatizo najitahidi kuongea nao kuzungumza na kuwaonesha ya kwamba kuna yale matatizo ambayo ya naweza kufika ni kusema tu ya kwamba mungu aliruhusu iwe hivyo. Lakini najitahidi kwa upande wangu kujua ni nini ambayo napaswa kuzungumza na wenzangu wakati ambapo wananihitaji na wakati ambapo wanahitaji upande wangu mimi kuweza kuwatia moyo.

Sera ambayo mimi ni nayo iona ni ya muhimu sana katika kampuni ni hiyo sera zaidi sana ambayo haiwanyanyasi watu zaidi sana ukiangalia kwa upande wa wanawake Kuna hizo sera mbazo kampuni haiheshimii ama haiweze kuzifanya, ziweze kutumika katika kampuni na ni muhimu sana kabisa unapo unda sera mbali mbali katika kampuni yako kujua namna gani ya kuheshimu izo niya ama sera ambazo zinazo linda wanawake na zaidi sana watoto.

Kwa upande wangu mimi napenda kusimamia kwa sababu kuna vile nina miradi mbali mbali ambayo ninayo fanya na hiyo miradi inahitaji kabisa niwepo na niweze kuongoza kama inavyofaa ili wengine wafanya kazi waweze kushiriki vizuri na waweze kuwa na maoni yao na kutoa vile vile mambo ambayo inayo itajika ambayo ni ya muhimu katika kazi mbali mbali na kuweza kuwa na tabia nzuri katika kazi.

Ndio mimi napendelea sana kula popcorn lakini ni muda ambapo ninapoangalia filamu kwa TV Hapo ndio napendelea sana kula popcorn wakati ambapo nina muda wa kuweza kukaa nikipumzika, ndio hapo sasa nachukua popcorn naweza kula.

Kwa upande wangu mimi napendelea sana kuandika lakini na kuongea vile vile. Kwa sababu gani mimi napendelea sana kuandika ni vile tu nimekua mtafsiri na kazi hiyo ya utafsiri kwa lugha mbalimbali kama vile Swahili, kingereza na Kinyarwanda hata na Lingala. Inatubidi kuandika maandishi mbalimbali kutoa katika lugha mbalimbali kama vile kingereza Ukapeleka katika lugha ya lingala ama unatoa katika lugha ya lingala Unapeleka kwa kifaransa na kingereza Sasa kwa hiyo muda wote nakuwa tu nikiandika na hiyo yote inakuwa ni maandishi ambayo nimeweza kutafsiri.

Kwa upande wangu mimi, kama vile nilivyosema apo awali, ningelipenda kujifunza kama vile kuendesha ndege, lakini vile vile kujifunza teknolojia mbali mbali, ambazo zinaweza kunisaidia kukuza miradi yangu katika siku zitakazo kuja. Ndio maana kwangu mimi napendelea sana tena sana zaidi kujifunza mambo ya kiteknolojia na namna gani naweza kuunda application mbalimbali ama program mbalimbali ikiwemo na tuvuti mbali mbali ambazo zinajihusisha sana na masoko zaidi sana huku katika kanda la Afrika na vile vile katika Afrika ya mashariki Ndiyo lengo langu hilo ni kujifunza sana teknolojia kwa sababu siku hizi zimekuwa ni siku ambazo zina shughulikia teknolojia zaidi na vile vile teknolojia inasaidia sana katika kutoa kipaumbele ndani ya nchi mbalimbali na vile vile kusaidia vijana wengi sana kupata ajira wanapo jifunza teknolojia mpya ambayo inaweza kuwa ndiyo inachukua masoko duniani.

Mimi naweza kusema ya kwamba tukio ambalo lilikuwa muhimu kwangu ni pale ambapo niliweza kufaulu katika chuo, eeeeeeeeeee hapo niliweza kufurahia kabisa na hata vile vile nilipomaliza chuo, nikapata kazi, iyo ni moja ambayo ya matukio ambazo niliweza kupenda katika maisha yangu na ingine kabisa ambayo naweza kusema ya kwamba ni tukio ya maana sana eeeeeeeeeeee na ya muhimu katika maisha yangu ni pale ambapo niliweza kufunga ndoa na mke wangu hapo nilifurahia kabisa na ilikuwa ni siku muhimu sana katika maisha yangu.

Ndiyo naweza kusema yakwamba nimewai kushiriki mashindano mbalimbali ikiwemo ni mashindano ya mpira zaidi sana na hiyo iliweza kunisaidia sana lakini hata vile vile kulikuwa mashindano ya shule kama sekondari niliweza vile vile kushiriki katika mashindano hayo na iliweza kunisaidia kukuza ujuzi wangu.

Kwa kweli mimi kwa upande wangu napenda kuwa mahali ambapo kuna kimya sana zaidi. Pale ambapo ninapofanya kazi ambazo zinahitaji kuwa na ukimya kama vile kazi za kuweza kufanya rikodi kupitia kompyuta ni muhimu sana kwangu kabisa kukuwa na mahali ambapo pana ukimya sana zaidi.

Mimi bado sijawai kufanya yoga lakini ningependa kufanya iyo mchezo ya yoga Kwa sababu nimeweza kuangalia katika runinga mbalimbali namna gani watu wanajihusisha na yoga na nimeona kwa kweli ni moja ya michezo ambayo inakufanya uweze kuwa na utulivu zaidi sana kimwili hata vile vile na kiakili Ndiyo mana na pendelea sana niweze kujua namnagani yoga inafanyika.

Mimi kwa kweli napendelea juisi mbali mbali kama vile juisi ya mapera, juisi ya machungwa, hiyo ni kati ya juisi ambazo napendelea sana kunywa kwa sababu ni zile juisi ya ambazo zimekua ziko na kiasili na vile vile ni juisi ambazo zinasaidia kuingiza vitamin ndani ya mwili wa mtu.

Kwa kweli kwa upande wangu, siku hizi nadhani ya kwamba, ni vigumu sana kwangu kucheza michezo ya ubao, lakini pale nilipokuwa katika shule la sekondari, nilikuwa nikipendelea sana zaidi kucheza michezo hiyo ya ubao kwa sababu ilikuwa inanisaidia sana kujichangamsha.

Kama vile, mimi mwenyewe ninaweza kupika chakula kitamu na ndiyo maana vile vile napendelea sana chakula kitamu. Napendelea sana kupika samaki, kupika nyama, kupika wali Hivyo ni kati ya vyakula ambavyo napendelea sana kuvipika vizuri sana ili viweze kuwa vitamu sana zaidi na pale ambapo naweza kupata wageni, ni muhimu sana kuwapikia chakula ambacho ni chakula kinafaa kwa kuleta afya ya mwili.

Kwa kweli, kuna vipindi mbali mbali vya televisheni ambavyo navipenda sana. Kama vile vipindi ambavyo ni vya kuigiza, hivyo vipindi kabisa vina nifurahisha sana. Lakini isipokuwa tu hivyo vipindi hata iwapo kuna vipindi ambavyo vina husika na vile vile muziki. Vile vile navyo ni vipindi ambavyo vina nifurahisha sana navipendelea sana zaidi huenda ambapo vinaweza kupangiliwa katika mpango wa televisisheni.

Kwa kweli mimi, kwa upande wangu, sipendelei sana kuvaa vipuli, nadhani hiyo inaweza kuwa haithitajiki kwangu, lakini kwa mtu kama msichana mwanamke, nadhani hiyo inaweza kuwa muhimu kwake kuvaa vipuli. Lakini kwangu mimi, kwa upande wangu, unaweza kusema sipendelei sana kuvaa mambo kama hayo.

Kwangu mimi wazo ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuzungumzia kuhusu maoni mbali mbali inayo husika na mambo ya siasa hata vile kiuchumi katika nchi mbali mbali kama vile Kenya, Tanzania, ukienda hata uko Kongo zaidi sana na hiyo eneo ambayo tunaita ya mashariki ya Kongo ambapo kuna shida mbali mbali na vile vile kuna vita alafu kwa upande wangu mimi napenda sana kuchangia kwa mtandao wa X na watu mbali mbali ili kuweza kuzungumzia kuhusu shida ambazo wanainchi katika nchi hiyo wanazo kutanana nazo shida Ndiyo hivo.

Ndio kwangu mimi kabisa nanunua vitu kwa kupitia simu na inanisaidia sana kununua vitu mtandaoni kama vile unavyoona kuna mtandao mbali mbali unaweza kununua vitu kama vile iyo ambayo tunaita Alibaba ilio toka uchina na huenda kuna hizo zingine tunazohita Amazon na kuna hii ambayo tunaita Jumia ambayo iko Kenya na huku Misri ni moja ambayo ya mtandao ambao natumia kwa kununua vitu mbalimbali kutoka masoko mbalimbali kama vile Europa, kama vile Marekani na hata uchina unaweza kupata vitu mbalimbali kupitia simu kwa kununua kwa iyo mtandao ambayo tunaita jumia. Na kwa kweli wana services ambazo ni nzuri sana.

Kwa kweli mimi, ningependa kumpa mtu mwengine ushauri, lakini inalingana na ushauri gani ambao anahitaji. Kuna watu ambao wanahitaji ushauri kuhusu mambo ya ndoa, kuhusu mambo ya uchumba, na wengine wanahitaji ushauri kuhusu mambo ambayo inahitaji kukuza miradi yao. Sasa inalingana na ushauri gani mtu anaitaji Lakini kwa upande wangu kama mimi nina uwezo huo wa kumpa mtu ushauri Kwa kweli nampea ushauri bila tatizo yoyote.

Kwa kweli mimi kwa upande wangu wakati wa mapumziko ya mchana pale ambapo ninapo pumzika ikiwa niliku nilikua katika kazi napumzika tu dakika chache kwa kuchukua chakula kidogo ili niweze kula alafu niweze kuendelea na kazi zangu ambazo ninazo zifanya kama vile mtu ambaye anayejipea ajira mwenyewe ni muhimu sana kuwa na mapumziko machache katika hizo masaa za mchana ili kukusaidia kuweza kupumzika na kuendelea na shughuli zako za kazi muda wote.

Ndiyo, mimi napenda kupika, pale ambapo nina muda ambao unaofaa, napenda kupika sana zaidi, na napendelea ikiwa ni mchana ama ni asubui, kupika chai, ikiwa ni mchana napenda kupika viazi, ama nikapike nyama, ugali, niweke pamoja na kachumbari. Kwa kweli mimi hiyo inanisaidia sana kuweza kujua mapishi mbalimbali zaidi sana katika utamaduni wakiafrika.

Somo ambalo ninalo lipenda la sayansi ni biolojia vile vile na saikolojia. Hizo ni kati ya somo ambazo nazipendelea sana kwa sababu kama vile tunaweza kuangalia somo la biolojia. Ilo ni somo ambalo linakusaidia sana kujua mwili unaendeleaje na vile vile namna gani mwili unatumika na nini ni inahitajika ndani ya mwili mambo kama hayo.

Kwa kweli mimi ningeliweza kusema ya kwamba sherehe yangu ya kupendezwa ni hiyo ambayo imekua ya tarehe ya kuzaliwa kwangu hiyo kabisa inanipendeza sana na nafurahia sana kabisa kushiriki na wenzangu na familia hata vile mke wangu na mtoto wangu Lakini vile vile kuna zingine sherehe mbali mbali kama vile siku kuu tunazo fanya kama vile tarehe ya kwanza ya mwanzo wa mwaka nayo vile vile inakua kati ya sherehe ambazo zinazonipendeza kama hiyo siku imeweza kufika kwa kweli najitahidi kuweza kusherekea na marafiki pamoja na familia yangu.

Mimi wakati wa mgogoro na mtu najitahidi sana kujua namna gani tunaweza kutatua shida hiyo ama mgogoro huo. Kwa upande wangu mimi naweza kumwita huyo mtu ili tuweze kuzungumza na tujue namna gani tunaweza kutatua hilo tatizo Ikiwa ni mimi ambaye nimeweza kumkosea mtu fulani najitahidi sana kujua namna gani ya kuweza kuomba msamaha kwa sababu ukiomba mtu ambaye umeweza kumkosea msamaha inakuwa ni vyema sana zaidi na inaonyesha huo utu ambao unao ndani mwako na ni vizuri sana kabisa.

Mimi napenda kucheza na familia yangu kwa mfano mtoto wangu Napenda kutoka nae kuenda kutembea maeneo mbalimbali Kuzihushisha na michezo mbalimbali ambayo inaweza kumfurahisha mtoto wangu pale ambapo nina wakati ambao ni muhimu zaidi sana ikiwa katika zile siku za wikendi ni muhimu sana kabisa kuwa na familia yangu na mke wangu na mtoto wangu kufanya michezo mbalimbali ambayo inatusaidia sana kukuwa na ushirika na kuwa pamoja.

Kwa kweli kuna uzoefu mwingi sana kabisa katika kazi zetu hizi kama vile unavyofanya kazi za mtandaoni ambazo zinakuomba sana zaidi uweze kufanya uzoefu mara kwa mara Ikiwemo ni pamoja na hizi kazi za kufanya rekodi ama ukunuzi ama unaweza kusema hata utafsiri inaitaji sana kuwa na uzoehefu ambao ni muhimu na unakufundisha sana zaidi namna gani unaweza kufanya kwa sababu ukirudi katika kazi ambazo unafanya ikiwa haukuzifanya vizuri Iyo inakuwa ni moja ya uzoefu ambao unakusaidia sana kabisa.

Ikiwa ni timu yangu ambayo imeweza kucheza na vile vile imeshinda na jitahidi sana kusherekea na marafiki na kuangalia ni eneo gani tunaweza kuenda ambapo tunaweza kupata hata kinywaji kidogo ili tuweze kusherekea kwa pamoja.

Kwa kawaida kwangu mimi naweza kulala masaa manane ikiwa ni usiku Kwa sababu hiyo inanisaidia sana kueza kupumzika vyema na kutafuta namna ambayo nitaweza kuamka asubuhi mapema na kufanya shughuli zangu za kuweza kujiandaa kuenda kazini na kufanya mambo mengine ambayo yanahitajika na hiyo ni muhimu sana kabisa kuweza kupumzika vizuri ili uweze kuamka ukifanya kazi ukiwa nanl nguvu zote ambazo zinahitajika.